Mkono ni kiungo muhimu cha mwili wa binadamu kinacho toka, pegani adi kwenye giganja na utumika kwa kasi nyingi kama kushika kuhinua kuandika, kusalimia na kufanya shunguli mbali mbali za kila siku. Kimsingi, mkono ni chombo cha utekelezaji wa mawazo ya akili, kwani, kupitia mkono mtu anaweza kufanya kasi mbali mbali, kugeusa wazo kuwatendo. Bale na maana ya kimaumbile mkono utumika kama ishara ya msaada mshikamano na uwezo. Kwa kuwa mara nyingi tunapotanja mkono tunamaanisha mgufu ya kufanya kazi au kushirikiana katika jambo fulani. Katika maisha ya kila siku, mkono unaumuhimu mkubwa sana katika jamii. Watu wanaeza kushirikiana pamoja. Kutoka kapila tafauti tafauti. Katika kufanya kasi kwa pamoja. Kijamii mkono hutumika kuonyesha eshima na ukarimu kupitia salamu, kupaena mkono au kusaidia mtu alie katika shida. Kiuchumi, mkono ni msingi wa kasi nyingi kama kilimo, ujenzi, biashara ndongo ndongo, na hata kazi za ofisine kama kuandika au kutumia Kompyuta. Kipinafsi mkono husaidia kujitegemea kwa kufanya shughuli zangu, mwenyewe kama kula, kuoga, kusoma na kuandika. Ifyo kunifanya nijisikie huru na mwenye uwezo wa kudipiti maisha yangu ya kila siku. Hadhari sa mkono katika jamii ni pana na sinaonekana katika kila nyanja ya maisha ya binadamu. Kijamii ni mkono ni alama ya mshikamano na ushirikiano. Kwani watu utumia mkono yao kusaidiana kushirikiana kasi na kuonyesha mapenzi au uruma. Kiuchumi mikono ya wafanyikasi ndiyo inayoskuma mbele usaalishaji wa mali.